Nasherehekea mwaka mpya kwa vinywaji, kwa nyimbo na sherehe pamoja na familia yangu. Wakati mwingine nasherehekea kwa vyakula, kwa kusafiri, maeneo mbalimbali, kujionea mandhari, nzuri, nchini Kenya. Njia nyingine ni kurudishia mungu shukrani kanisani na nyingine ni kutembelea watoto mayatima.

Asubuhi ya leo niliamka masaa ya moja asubuhi. Kitu cha kwanza nilichofanya ni kuomba, kisha nikaoga. Alafu nikakula chakula cha asubuhi ambacho kilikuwa ni chai kwa mkate na mandazi. Leo sikuenda kazini, nilienda kanisani na nilijihisi niko na furaha sana leo maanake nilikuwa nyumbani.

Naam, huwa ninatoa sadaka, kanisani, na wakati ninapotembelea harambee ya kuchangisha pesa, huwa ninatoa michango. Kwa hivo, inategemea, haswa sadaka ni ya kanisani, ni ya kumpa mungu, na kwenye michango, hii ni hela ambayo inatumika kwa kusaidia watu kwa wenye kijiji.

Naam ushauri ambao ningependa kumpa mtu ambaye anaanza kazi, ningependa kumpa ushauri kuwa asije, hakakuwa na tamaa ya pesa, maanake kwenye kazi kuna kuwa na pesa, kwa hivo asije hakakuwa na tamaa, awe mvumilivu na awe mtu mwenye nidhamu ili aweze kufanikiwa katika maisha yake, kazini na pia nyumbani.

Natumia simu yangu kwa kuongea na marafiki pamoja na familia, natumia pia kutuma ujumbe, natumia kutizama habari za kimataifa na habari za nchini, natumia pia kwa kuhifadhi pesa, natumia kwa kupiga picha, natumia pia vile vile kwa kurekodi video.

Nimewahi kupokea mavazi kama zawadi, nimepokea vile vile simu, nimepokea vile vile tarakilishi, nimepokea vile vile mavazi na viatu. Hayo ndiyo zawadi ambayo nimepokea na nilipokea kutoka kwa mke wangu, hayo zawadi, na nilipokea wakati ambapo nilikuwa na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa.

Naam natumia teknolojia ya sauti kurekodi sauti. Vile vile natumia hii teknolojia kueza kuelewa lugha mbalimbali ambazo zipo duniani. Natumia teknolojia hii pia kujifunza masomo, kazini na vile vile nyumbani. Natumia teknolojia hii pia kuweza kuelewa mambo yanayoendelea duniani.

Niko na kipawa ya nyimbo, niko na kipawa ya uchoraji, na vile vile niko na kipawa ya kuongea na watu, kipawa ambacho napenda zaidi ya zote ni kipawa cha nyimbo, kipawa hichi nakitumia kutunga nyimbo, kuandika nyimbo vile vile na kujivinjari.

Napenda kujaribu teknolojia mpya ambayo inaweza kupatikana. Teknolojia inanisaidia kurahisisha kazi, kurahisisha mambo mengi na vilevile ina nisaidia kuweza kufanya kazi kwa haraka upesi na teknolojia inasaidia sana kuepuka changamoto zozote tunazopitia kama binadamu.

Naam nawafahamu majirani yangu fika, nawafahamu maanake tunakaa pamoja katika eneo hili, ni watu ambao tumekua kwa pamoja, ni watu ambao wamekua kama familia, tunatembeleana, na kukiwa na msiba pia tunasaidiana, kukiwa pia na sherehe tunasherehekea kwa pamoja, na kukiwa na mambo ya usalama tunasaidiana kueka usalama katika kijiji chetu.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya kupiga simu na kwa njia ya kupiga simu ya video na vile vile pia kwa njia ya kuandika barua pepe na vile vile kwa njia ya kutumia mtandao. Huo ndiyo jinsi ambavyo natumia mtandao wangu kuwasiliana na watu.

Mara nyingi kwa wikendi huwa ninatizama filamu mbali mbali kwenye runinga, ninajihusisha na michezo, ninakimbia, ninafanya vile vile mazoezi, ninaandaa vyakula vitamu, ninaenda kanisani, ninajihusisha na nyimbo na vile vile nina wapigia simu marafiki na pamoja na familia.

Jambo lililo muhimu kwangu la dini ni kuomba mwenyezi mungu, ni kukaa na matendo mema, ni kutendea wengine mema, ni kutodarau wengine, kuheshumu wengine, kupenda kila mmoja na kuheshimu kila mmoja na vile vile kuwasaidia wale ambao wasiojiweza na kuatembelea wale ambao wako kwenye mahospitali.

Naam, marafiki wapya nawakaribisha katika maisha yangu nawafunza jinsi ninavyoishi na vile vile wao pia wananifunza jinsi wanavyoishi, wananieleza kuhusu mila na itikadi zao na vile vile pia mimi naeza kuwaeleza kuhusu mila na itikadi zangu ili waeze kunielewa ili tuwe marafiki.

Ninapoanza kazi, naanza kwa maombi, naanza kwa kutayarisha vitabu, naanza kwa kuangalia daftari, na maandishi ambayo nilikuwa nimeandika siku iliopita, nafungua tarakilishi, natafta maji ya kunywa, kisha ninauliza wanzangu kazini, ninini kinachoendelea.

Na maoni kutoka kwa wengine na yapokea na roho nzuri maanake lazima kuna sababu ipi ambayo mtu ameona ili anipe maoni na maoni huwa nayapokea vizuri na kama ni maoni mabaya narekebisha upande wangu na ninatia bidii ili nisije nikapewa maoni mabaya siku zijazo.

Kwa kawaida na lala masaa Masaba, hiyo inatosha kabisa niwe nimeweza kupumzika, kisha naamka asubui na mapema, nikiwa na jisikia niko mzima na buheri wa afya, masaa Masaba ya Natosha vizuri kulingana na mambo ya afya na sayansi, masaa Masaba ya Natosha.

Kwa siku natumia muda wa masaa manne kwenye mtandao. Muda huu nautumia kuangalia habari za kimataifa na habari za humu nchini, natumia kuangalia habari za siasa, za michezo vile vile natumia kutazama video katika mtandao na kusikiliza pia habari.

Aina ya mazoezi ninayofanya ni mazoezi ya aina ya kukimbia na kutembea mazoezi haya nayafanya kisha jioni Ninaweza kujinyoosha mikono na kuruka kwa kutumia kamba mazoezi haya huwa nayafanya masaa ya jioni baada ya kazi na ninapomaliza mazoezi haya ni najihisi mzima wa afya Ninajihisi nina nguvu na ninajihisi mtu mwenye furaha.

Naam napenda kuvaa shati wakati ambao naenda kazini na vile vile tishati huwa napenda kuvaa wakati ambao nafanya mazoezi yangu ya kila siku ya jioni Shati huwa inasaidia sana kukinga baridi na wakati ambapo ninavaa tishati navaa wakati ambapo kuna joto na wakati ambapo nafanya mazoezi.

Naam, napenda kuamuka kabla jua halijachomoza na vile vile napenda kulala mapema ili niweze kuamuka asubui na mapema kujitayarisha kwa ajili ya kazi. Kuamuka kabla jua hijachomoza ni ishara nzuri ya baraka katika siku na katika kazi unayofanya.

Kinywaji ninachokipenda ni chai na sababu ninakipenda chai ni sababu kinanipa nguvu na kinanifanya niwe nimechangamka na wakati ambapo huwa nakunywa chai ni wakati wa asubuhi ninapoamka na kujitayarisha Alienieleza mambo ya chai ni wazazi wangu ambao walinifunza tangu nikiwa mdogo na baada ya kunywa chai na ninajihisi mchangamfu na ninajihisi mtu aliye na furaha.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya hudhurungi Rangi hii ninaipenda kwa sababu ni rangi ambayo ni mzuri katika mavazi. Niko na viatu, niko na kofia, ambazo ni rangi ya hudhurungi. Na inanifanya nijihisi vyema sana ninapovaa haya mavazi. Naona rangi hii katika kabati langu na katika nyumba yangu. Ndipo ambapo rangi hii ya hudhurungi inapoonekana kwa wingi.

Naam kabisa ninafuata matukio ya siasa kama vile siasa. Ndio matukio ya kimataifa ambayo ninayofwata. Nafuata pia vile vile mambo ya afya. Nafuata vile vile mambo ya usalama. Nafuata vile vile mambo ya kandanda. Mambo ya michezo mbali mbali. Na mambo ya kimataifa nafuatilia sana. Pia vile vile mambo ya fedha Nafuatilia vile vile.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni maendeleo ya elimu, maendeleo ya madawa, maendeleo ya hospitali, maendeleo ya mabarabara, maendeleo ya maji safi, na maendeleo ya mazingira mema na masafi, na vile vile maendeleo ya upandaji na utunzaji wa miti na mimea.

La hasha sipendi kucheza michezo ya ubao, huwa naona ikiwa vigumu sana kucheza. Mingine huwa ni michezo ngumu sana na inahitaji kufikiria kwa akili sana. Michezo ambayo ninapenda ni michezo rahisi, michezo ambayo haihitaji kufikiria sana.

Mazingira ya kazi kuwa mzuri kinachofanya iwe vile ni uhusiano mzuri baina ya viongozi na pia wafanyakazi. Nyingine ni nidhamu, nyingine ni upendo na kuheshimiana na kutodharauliana. Hiyo ndiyo inafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri.

Muziki ambao ninaupenda kusikiliza ni muziki aina ya bongo na ninaweza kujishirikisha nalo. Mwimbaji au bendi ambayo ninaipenda ni bendi ya wasafi kutoka kule Tanzania. Wakati ninaposikiliza muziki ni wakati niko kwa muda wa ziada ndiyo ninasikiliza muziki. Na ninaposikiliza muziki Ninajihisi vyema sana Ninaposikiza wimbo ule ambao ninaupenda.

Naam, nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukata keki, kwa kutengeneza vyakula ambavyo navipenda ikiwemo ugali kwa nyama ya mbuzi. Vile vile nasherehekea kwa nyimbo na kwa maombi na kwa kumshukuru mungu na vile vile kwa kujumuika pamoja na familia yangu.

Nachaji mara moja kwa siku, ninapo jitayarisha kulala, ndipo ninapo wacha kifaa changu kibaki kwenye umeme, ninapoamka asubuhi naamka kama kifaa changu kimeshajaa umeme, alafu nakitumia siku nzima, kisha ninaporudi kutoka kazini nakirudisha tena kwenye umeme kipate kuchaji.

Natumia muda wangu wa bure kwa kuangalia mtandao, kwa kutizama video vya kuchekesha kwenye mtandao, kwa kuangalia habari za michezo kwenye mtandao, kwa kusoma vile vile mambo wa kadha wa kadha yanayoendelea duniani kwenye mtandao. Kwa hivyo muda wangu wa bure huwa ninautumia mtandaoni.

Naam kila asubuhi ninapoamka ninajihusisha na maombi, baada ya maombi ninaelekea bafuni ninaweza kuoga na majimoto, baada ya hapo ninajitayarisha kwa kuvaa mavazi rasmi ya kazi, baada ya hapo ninaweza kukunywa chai cha asubuhi alafu ninaelekea kazini.

Malengo ambayo nikonayo kwa kazi ni malengo ya kutimiza kila hatua katika kazi vile vile kuhakikisha kuwa kuna faida na sio hasara katika kazi au uhusiano mwema baina yangu na wafanyikazi vile vile ni kuinua jina la kampuni ambacho nafanyia kazi.

Maktabani huwa siendi, maanake niko kwenye kazi, lakini nilipokuwa shuleni nilikuwa nikienda maktabani kila siku kusoma vitabu, kujifunza mengi na kujitayarisha kwa mitihani, lakini sasa hivi ni vigumu sana au ni nadra sana mimi kuenda maktabani.

Uhusiano wangu na wazee wangu ni uhusiano mzuri sana, uhusiano wa heshima, uhusiano wa upendo, na uhusiano wa nidhamu. Maanake hao ndio ambao wamenilea, wamenitunza na wamenisomesha vile vile. Kwa hivo uhusiano wetu ni uhusiano mzuri kabisa na tunaishi nao kwa amani.

Nasherehekea sikuu kwa shangwe na vigeregere, nasherehekea kwa nyimbo, nasherehekea vile vile kwa kula vya kula kama vile nyama, nasherehekea pia vile vile kwa kunywa vinywaji kwa kusakata rhumba na densi na kwa kusikiliza muziki na kwa kushangilia kwa makofi na vigilegele.

Shuguli zangu wakati wa mvua ni shuguli vile vile kama vile kilimo, mi napenda kufanya kilimo. Na mvua unaponyesha, ninajitayarisha na mimea ambayo nitaipanda na ninahisi vizuri sana mvua inaponyesha. Na mpango yangu ni ya kilimo wakati ya mvua unaponyesha na ninaposikia sauti ya mvua najua iyo ni ishara ya baraka upande wa ukulima.